Naam, ninavaa saa kwa sababu hunisaidia kutunza muda na kupanga shuguli zangu kwa ufanisi, kuvaa saa hunifanya niwe makini na ratiba yangu ya kila siku, kuhakikisha nafika mahali kwa wakati na kutekeleza majukumu yangu bila kuchelewa. Pia saa nikifaa cha kunikumbusha umuhimu wa nidhamu ya muda katika kazi na maisha yangu ya kila siku.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi na masomo, hasa kufanya utafiti, kuandika nyaraka na kutatua kazi mbalimbali za kitaaluma. Pia huitumia kuwasiliana kupitia barua pepe na majukwaa ya mitandaoni, pamoja na kujifunza ujuzi mpya kupitia kozi na nyenzo za kidijitali. Mbali na hayo, kompita unisaidia kupanga kazi zangu na kuongeza ufanisi katika shukuli za kila siku.

Katika kazi yangu, natamani kufikia kiwango cha juu cha utaalamu na kuwa mtaalamu anayetegemewa katika eneo langu. Ninalenga kukuza ujuzi wangu kila wakati, kushiriki katika miradi yenye mchango mkubwa na kutoa suluhisho bunifu zinazoleta mabadiliko chanya. Pia ninataka kupata nafasi za uongozi na kuwasaidia wengine kukua kitaaluma huku nikijenga mustakabali imara wa kazi yangu.

Ninapo taka kustarehe, hupenda kufanya shuguli zinazo nipa utulivu wa akili kama kusikiliza muziki, kutazama filamu au kusoma vitabu. Wakati mwingine hutembea nje na kukutana na marafiki ili kubadilisha na mawazo na kupunguza msongo wa mawazo. Shughuli hizi hunisaidia kupumzika, kujileje shanguvu na kuendelea na majukumu yangu nikiwa na ari mpya.

Ninatazama video mtandaoni kupitia majukwaa kama YouTube na tovuti nyingine za kijamii ambapo hupata maudhui ya elimu, burudani na hapari. Video hizi hunisaidia kujifunza mambo mapya kufuatiria taarifa za kisasa na pia kujiburudisha wakati wa mapumziko. Kupitia majukwaa haya, ninaweza kuchagua maudhui yanayonivutia kulingana na mahitaji na muda wangu.

Kazi ni nayo idhamini zaidi ni ile inayo toa changamoto za kimaakili na kunipa na fasi ya kujifunza na kukuza ujuzi wangu. Napenda kazi inayo hitaji ubunifu, utambuzi wa matatizo na ushirikiano na wengine kwani hufanya nijisikie kuwa na mchango wa kweli. Kazi kama hii hunifanya niwe na furaha, kuridhika na motisha ya kuendelea kufanya kazi zaidi kila siku.

Ningependa kuona maendeleo katika jamii yanayoimarisha elimu, afya na ajira kwa vijana. Pia ningependa jamii kuwa na miundombinu bora, usalama dhabiti na fulsa sawa kwa wote ili kila mtu aweze kufanikisha ndoto zake. Maendeleo kama haya yangeongeza ustawi wa maisha ya kila mtu na kuunda mazingira chanya ya kukuza vipaji na uwezo wa binadamu katika jamii.

Ninajenga mahusiano na wafanyi kazi wengine kwa kuwasiliana na kiheshima na uwazi kusikiliza maoni yao na kushirikiana kikamilifu katika miradi ya pamoja. Pia hupenda kusaidia wenzangu pale wanapo hitaji msaada na kusherehekea mafanikio pamoja kwa ni hii huimarisha urafiki na kuunda mazingira mazuri ya kazi. Kwa njia hii, tunaweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kudumisha mshikamano wa kitaaluma.

Kuhusu wasilisho, ninajihisi mchangamfu na tayari kuchukuwa changamoto hiyo. Wakati mwingine huwa na wasiwasi kidogo kabla ya kuanza, lakini hii huni hunisaidia kujiandaa vizuri na kuhakikisha maelezo yangu ni wazi na yenye maana. Pia ninafurahia kupata fursa ya kushirikisha wazo langu, kujibu maswali na kujenga uelewo wa pamoja na hadhira, jambo linaloongeza kujiamini na ujuzi wangu wa kuwasilisha.

Naam, napenda kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa matukio ya zamani, na jinsi yalivyo adhiri maisha ya sasa. Kupitia historia, ninapata maarifa kuhusu tamaduni, viunguzi na maamuzi yalio unda jamii na dunia kwa ujumla. Maarifa haya huniongezea ufahamu mpana na kunisaidia kujifunza kutokana na mafanikio na makosa ya waliotutangulia.

Msimu ninaopenda zaidi ni majira ya masika. Katika Msimu huu, mazingira huwa ya kijani kibichi, hewa huwa safi na hali ya joto huwa ya wastani. Mvua hunifanya nijisikie utulivu na husaidia mimea kukua vizuri. Jambo linalofanya mazingira yawe mazuri na yenye uhai zaidi.

Napenda kula nje ya nyumbani katika mikahawa tulivu na safi inayotuwa chakula kitamu. Mara nyingi uchagua mikahawa ya karibu au ile inaopendekezwa kwa huduma nzuri na mazingira mazuri. Kula nje unipa nafasi ya kubadidisha mazingira, kufurahia vyakula tofauti na kutumia muda mzuri na marafiki au familia.

Mandhari nzrli niliyowahi kuona ni ile ya machweo ya jua karibu na bahari. Rangi ya jua, zinapochanganyika na maji ya bahari huleta mwonekano wa kuvutia sana na wa kutuliza moyo. Mandhari hiyo hunifanya nijihisi amani na kunikumbusha uzuri wa asili na nguvu yake katika maisha ya binadamu.

Ningependa kufuga mbwa nyumbani kwa sababu ni mnyama mwaminifu sana na rafiki wa karibu wa binadamu. Mbwa husaidia kulinda nyumba na familia na pia kuleta furaha kupitia michezo na upendo wao. Ninapo kuwa na mbwa najisikia mwenye furaha na sitaki kuwa peke yangu. Kwani mbwa daima huwonyesha upendo na mshikamano. Kufuga mbwa kuna nifanya pia kuwa na ratiba ya kufanya mazoezi kila siku hasa kupitia matembezi ya asubui au jiyoni. Zaidi ya hayo mbwa hufundisha uvumilivu na kuwajibika hivyo kumfuga mbwa si tufuraha mbalini pia njia ya kujenga tabia nzuri za maisha.

Kujilinda kutoka vitisho vya mtandao ni muhimu sana katika zama hizi za teknolojia. Kwanza, napendelea kutumia nyula ngumu na tofauti kwa akaunti zangu zote za mtandao ili kuzuiia watu wasioruhusiwa kuingia. Kwanza, napendelea kutumia nywila ngumu na tofauti kwa akaunti zangu zote za mtandao ili kuzuia watu wasioruhusiwa kuingia. Pia napendelea kuepuka kubiofia viungo au matangazo ambayo hayaonekani kuwa halali Kwani mara nyingi vinaweza kuwa virusi au njama za ulagai. Kwa kuongeza huwa naweka programu za usalama kama antivirus na kuupdate mara kwa mara ili kuhakikisha vifaa vyangu vinakuwa salama. Hatimaye, napenda kuwa macho na kutoamini watu niliowajua mtandaoni bila kuthibitisha kabisa kuwa ni waaminifu.

Napenda sana mchezo wa mbio za mbio za mita mia moja katika olimpiki. Ninapenda mchezo huu kwa sababu unahitaji kasi kubwa, nguvu na ustadi wa hali ya juu. Mbio hizi hufurahisha sana kuzitazama kwani mshindani. Anahitaji kujitahidi kwa kiwango kikubwa kufikia mstari wa mwisho kwa haraka zaidi. Nilikumbuka mchezo ya olimpiki ya mwaka jana ambapo kulikuwa na mbio kali za mita mia moja zilizoleta mshangao kwa mashabiki wengi. Mchezaji niliyempenda ni Usain Bolt Kwa sababu alikuwa na rekodi za dunia na alionyesha ustadi wa ajabu. Wakati wa mchezo ya olimpiki nahisi furaha, msisimuko na mshikamano wa taifa na kimataifa.